Napendelea kuandika kwa mkono. Japo natumia pia kompyuta inapobidi. Naongea kweli hapa. Kuandika kwa mkono kuna mzizi. Kalamu inapogusa karatasi mawazo yanatembea polepole lakini kwa kina. Hakuna kubonyeza haraka, hakuna kurekebisha bila kufikiri. Kila neno linapewa uzito, hapo ndipo mawazo halisi hujitokeza. Kuandika kwa mkono hunisaidia kumbukumbu kutafakari na kupanga fikra zangu kwa utulivu ni njia ya zamani ndiyo lakini bado inafanya kazi wazee hawakuwa wajinga walijua kasi si sawa na maana.

Kwanza kabisa, ninge mshauri mtu ayeanza kazi kuwa mwenye nidhamu na subira. Kwa sababu kuanza si tu kuonyesha uwezo wa kufanya kazi bali kuonyesha uwezo wa kujifunza, kusimamia muda na kuboresha kila hatua pole pole. Usiku mmoja wa kazi mkubwa huuji ni jitihada ndogo ndogo zinazo jumuhishwa kwa utaratibu. Pia, ninge mshauri kuelewa kazi yake kwa kina kabla ya kujaribu kuharakisha.

Ninapendelea kunyoa kuliko kuvaa ndevu lakini si kwa sababu ya mitindo tu ni kwa sababu ninapenda usafi na utaratibu wa mwili. Kunyoa hufanya hisia ya utulivu uso unaonekana safi, raha ya kila siku ni rahisi na haiko changamoto ya kuthibiti ndevu zisizopangwa. Hata hivyo, si kwamba ndevu ni mbaya. Kuna wakatiwake wa maana, inapoongezwa kwa mpangilio inaweza kuonyesha tabia fulani au kutoa sura tofauti.

Kipindi cha televisheni ninachokipenda ni tamthilia yenye hadithi nzito na uandishi makini. Hasa zile zinazojenga husika taratibu na kuwacha maswali kichwani hata baada ya kipindi kuhisha. Napenda vipindi vinavyo heshimu akili ya mtazamaji. Visivyo chochea kelele tu bali vinavyo simulia maisha kwa kina, maamuzi, athari na mabadiliko ya tabia.

Ndiyo, napendelea kutumia mfumo wa usalama wa vidole pale inapowezakana. Hasa kwenye simu kompyuta au vifaa vyenye taarifa nyeti. Sababu ni rahisi. Ni rahisi haraka na salama kuliko kuandika nyuila kila mara. Na inazuia mtu asiyeidhinishwa kufikia taarifa zako. Hata hivyo, si kila mtu na si kila kitu kinahitaji vidole tu. Baadhi ya mifumo uhitajika mchanganyiko wa usalama. Vidole pamoja na nywele au alama nyingine kwa sababu kila kipimo kina mapungufu yake lakini kwa kila siku vidole ni suluhisho rahisi na linalofaa kwani uniruhusu kufikia haraka bila kuhofia usalama wa data yangu.

Wakati wa mapumziko ya mchana, napenda kupumzika mwili na akili kwa pamoja si kubaki kwenye shinikizo la kazi. Kwanza mara nyingi, huchukua muda wa kutembea kidogo hata kama ni ndani ya ofisi au karibu na jengo ili hewa safi iingie misuli ipumzike na akili ipate nafasi ya kutulia.